Neno idara kimsingi linamanisha kitengo sehemu au tawai mahalimu ndani ya mfumo mpana wa utendaji ambalo limekabiziwa majukumu maususi ili kufikia malengo fulani katika muundo wa kitasisi. Idara ufanya kazi kama seli ai ambazo ingawa zina jitegemea katika utendaji wa kiliku zinategemeana ili kuendesha mwili mzimo wa shirika au serekali. Ni mgawanyo wakazi unaulenga kuleta ufanisi utaratibu na wajibikaji wa kuwakikisha kuwa kila nyanja za ya uende shaji inashugulikiwa na watalamu waliobobea katika nyanja hiyo usika. Katika matumizi ya jumla, umuimu wa idara unajitokeza wazi kama nguzo ya utengemano katika jamii na maisha ya kila siku kwani bila mga wanyo huu ungekua na mungiliano wa majukumu na vurugu za kiutendaji. Kila tunapohitaji huduma za afya ulinzi au elimu tunaguzana na idara mbalimbali ambazo zimepewa mamlaka ya kusimamia rasilimali na kutoa masuluhisho kwa changamoto za binadamu. Uwepo wa idara unaraisisha mawasiliano na unatoa dira ya wapipa kuelekea unapowa itaji msaada. Jambo linalofanya maisha ya kijamii yawe na mtiririko unaho tabirika na wenyetija. Athari pana za mfumo wa idara katika nyanja za kijamii kiuchumi na kitamaduni ni ni kubwa kwani uchochea ukuwaji wa utalamu na ugunduzi kupitia umakini ulio ya ukwa kwenye eneo moja. Kiyuchumi, idara usaidia katika utibiti wa matumizi na usmamizi wa bajeti kwa susahihi. Uku kijamii zikisaidia katika ujenzi wa miundo ya uongozi inayeweza kupimika. Ata hivyo, hadhari hizi umbatana na changamoto ya urasimu ambapo wakati mwingi idara zinatengua kiasicha kupoteza picha kubwa ya ushirikiano jambo ambalo linaweza kuchelewesha maendeleo ikiwa atu takua na mawasiliano ya hiyari kati ya vitengo hivyo vitofauti. Katika uzoevu wangu binafsi, dana ya idara imejikita mdani ya maisha yangu si kama mfumo waki ofisi tu. Bali kama dira ya namna ni navyo ya gawa maisha yangu na majukumu yangu ya kila siku ili kupata usawa. Mimi binafsi nimejijengea mfumo waki akili ambapo kila nyanja ya maisha yangu iwe ni masomo mausiano ya kifamilia. Afi ya mwili hawa hata muda wa kutafakari inafanya kazi kama idara inayojitegemea yenye malengo na ratiba yake maalum. Kwa mfano, ninapokuwa katika idara yangu ya kazi, mimi ujitahidi kufunga milango ya idara ya mambo binafzi ilikuakikisha umakiniwa hali ya juu na utaratibu huo umenisaidia sana kuepuka msongo wa mawazo. Wanao tokana na murundikano wa majukumu yanayo kinzana na kumbuka kipindi kimoja ambapo idara hizi zilivurugika na kuingiliana nilijipata nikijibu barua pepe za kazi wakati wachakula cha usiku na familia jambo lililo nifanya nitambuwe kuwa bila kueka mipaka imara ya kidara dani ya nafsi yangu ufanisi na furaya yangu vingetoweka kabisa. Kata fakari ya kina kuhusu neno hili, limenifundisha kuwa maisha ni mfulilizo wa vitengo, vinavyo hitaji uangalizi wa kipekee na changamoto kubwa lina inakuja pale tunaposhinda, tunaposhinda kuzipa idara hizi tofau uzito unaostahili, nimegundua kuwa hisia za kuchoka au kukwama mara nyingi, hutokana na idara moja hufanya, idara moja kufanya kazi kupita kiasi, upo nyingine ikitelekezwa kama vile mtu anavyoweza kufanikiwa sana kiuchumi lakini idara yake ya afya ya akili ikawa katika hali ya kufilisika. Funzo kubwa hapa ni umuhimu wa uwiano ambapo nimejifunza kuwa faida ya kuwa na mfumo wa kiidara ni uwezo wa kufanya tathmini ya mara kwa mara na kuona ni sehemu gani inahitajika maboresho.

Neno changanua ni kitendo cha kiakili au kimwili kinachohusisha kinacho husisha kutenganisha kitu kizima katika sehemu zake ndogo ndogo ili kuelewa asili, muundo au mtendaji wake. Ni mchakato wa kimantiki unaouvuka mipaka ya kutazama tu kwa macho na kuingia katika lindi la kutathmini uhusiano uliopo kati ya vipengele mbalimbali vinavyo unda dhana au mfumo fulani. Katika ulimwengu wa kitaaluma, uchanganuzi ndiyo mzizi wa ugunduzi kwani unaruhusu binadamu kupekuwa undani wa mambo, kuibua siri zilizo fichika na kupata majibu yasiyoonekana kwa urahisi. Ivo kufanya neno hili kuwa nguzo kuu ya kuelewa na maarifa ya kina. Katika matumizi ya jumla, uwezo wa kuchanganua ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani unamsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Katikati ya mrundikano wa taarifa na uchaguzi nyingi jamii inayojua kuchanganua mambo aikubali kila linalo kuja kama ukweli mtupu. Bali hupima faida na hasara. Inatathmini vyanzo na kuangalia muelekeo wa mambo kabla ya kuchukua hatua. Umuhimu wake unajitokeza kuanzia ngazi ya familia. Tunapopanga bajeti adi katika nyanja za kitaifa tunapochambua sera za kijamii jambo linalo fanya uchanganuzi kuwa chujio la busara ambalo hutenganisha pumba na ngano ili kuleta ustawi wa pamoja. Adhari pana za mchakato huu wa kuchanganua zinagusa nyanja za kijamii na kiuchumi kwa kutoa mwanya wa uvmbuzi na utatuzi wa matatizo sugu kupitia takwimu na utafiti za kina. Kielimu kuchanganua kuna jenga fikra tunduizi kwa wanafunzi hali inayo wafanya wasiwe wasomaji wa kukariri bali wawe wadadabuzi wa maudhui. Wakati kiuchumi soko la hisa na biashara za kimataifa zinategemea sana uwezo wa waatalamu kuchanganua mienendo ya masoko. Kitamaduni, eneo hili linatusaidia kuangalia upya mila na desturi zetu, tukihoji zile zinazo tukwaza na kuimarisha zile zinazo tujenga, jambo ambalo ni muhimu katika kuhakikisha kuwa utamaduni unakuwa unakua kulingana na mahitaji ya wakati bila kupoteza utambulisho wa msingi. Katika uzoefu wangu binafsi, neno kuchanganua, limekua kimbilio langu kuu katika kila hatua ya maamuzi magumu nilio yapata kukutana nayo. Likigeuka kuwa muimili wa namna ninavyo endesha maisha yangu. Mimi si mtu wa kukurupuka kila ni napo kabiliwa na changamoto, iwe ni katika mahusiano ya kijamii au mipango ya kimaendeleo najikuta ni kikaa kitako na kwanza kuchanganua kila kipengele kwa undani mkubwa ni kichora picha ya matokeo ya baadae katika akili yangu nakumbuka kipindi fulani nilitaka kuanzisha mradi mkubwa ambao kila mtu aliuona kama fursa nzuri. Lakini baada ya kutenga muda wa kutosha na kuchanganua hatari za soko na uwezo wangu wa kifedha, niliamua kusubiri kwanza. Uamuzi huo ulitokana na uchanganuzi wakina uliniepusha na anguko kubwa la kifedha ambalo, liliwakumba wengine walio ingia kichwa, jambo lililo nifondisha kuwa, kuchanganua si kupoteza muda, bali nikuweka bima ya usalama kwa hatuwa zako zijazo tafakari ya kina kuhusu kitendo hiki kimenifanya nione kuwa kuchanganua ni sanaa inayohitaji subira unyenyekevu na ujasiri wa kukabiliana na ukweli mchungu ambao wakati mwingine unaweza kuibudiwa na mchakato huo. Nimepitia changamoto ya uchanganuzi ulio pitiliza ambapo wakati mwingi nilijikuta nikishindwa kuchukua hatua kabisa ya kugopa kila dosari ndogo niliyo yaona. Hali ilio niletea hisia za, wasiwasi na kukwama. Hata hivyo, mafunzo nilio ya pata ni kwamba faida za kuchanganua uzidi ya hasara zake. Kwani kuna nipa utulivu wa nafsi na hali ya kujiamini, ikijua kuwa nimefanya kila jithada kuelewa mazingira yangu. Athari chanya imikuwa ni uwezo wa kuona fursa, pale wengine wanapo ona giza na uwezo wa kusoma mienendo ya watu na hali kwa jicho. La kiuchunguzi ambalo linayonisaidia kuepuka hada na miemko usiyo na tija mtazamo wa baadae unanionyesha kuwa uwezo wangu wa kuchanganua utazidi kuwa nyenzo muhimu katika ukuwaji wangu binafsi.

Neno tatizo kwa asili ni hali jambo au kikwazo kinachojitokeza na kuvuruga mtiliriko wa kawaida wa mambo kikihitaji ufumbuzi au jitihada za makusudi ili kukiondoa. Ni dhana inayowakilisha pengo liliopo kati ya hali halisi ya sasa na hali inayotarajiwa ambapo mara nyingi huambatana na shinikizo la kiakili au kimwili. Katika misingi ya kifalsafa na kisayansi, tatizo si adui wa maendeleo, bali ni kichocheo cha uvumbuzi ni chembe-chembe ya msukosuko inayomlazimisha binadamu kutumia akili yake kutafuta mbinu mpya za kukabiliana na mazingira yake. Hivyo kufanya uwepo wa matatizo kuwa sehemu isiyoepukika na ya lazima katika mfumo wa maisha. Katika matumizi ya jumla, umuhimu wa kuelewa asili ya tatizo unajidhiirisha katika kila nyanja ya maisha ya jamii kwa kuwa ndiyo msingi wa uongozi na utoaji wa huduma, jamii yote iliopiga hatua ni ile inayofanikiwa kubaini matatizo yake ya kimsingi. Iwe ni katika upatikanaji wa maji, elimu au salama na kutengeneza mfumo madhubuti ya kutatua uhusiano, kuyatatua. Uhusiano wa neno hili na maisha ya kila siku ni wakudumu kwani kila alfajiri binadamu anapoamka anakutana na mfululizo wa matatizo, madogo na makubwa ambayo yanapaswa kutatuliwa ili siku iendelee. Jambo linalofanya uwezo wa kukabiliana na matatizo kuwa sifa kuu ya ukomavu wa kijamii na kiutu. Hadhari pana za matatizo katika jamii, uchumi na utamaduni ni mtambuko mtambuka na zinaweza kuleta mabadiliko chanya au hasi kulingana na namna ya navyo pe pokelewa. Kiuchumi matatizo ya soko uchochea mshindani na kubunifu wa bidhaa mpya huku kijamii matatizo yanapo kosekana ufumbuzi wa muda mrefu yanaweza kusababisha migogoro umaskini na kudorora kwa maadili. Kisamaduni, matatizo utumika kama kipimocha ustahimilivu wa jamii ambapo adidi na simi nyingi zakale zimejengwa katika msingi ya namna mashujaa walivyo kabiliyana na majanga, ikionyesha kuwa uwezo wa kutatua matatizo nisehemu ya uridi wa kifikla unao pokezwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuakikisha uendelevu wa jamii usika. Katika uzawepu wangu binafsi, neno tatizo limekua mwalimu mkuu na nafiki ambaye ajawai kunichoka. Likitokeza katika kila hatua ya ukuwaji wangu wakunilazimisha, kujihoji upya na kumbuka kipindi fulani maishani wangu nilipo kumbwa na tatizo kubwa la kifedha, lilo ambatana na kufunjika kwa mipango yangu ya elimu, hali ilio nifanya niaze kuliona neno hili kama laana au mzigo mzito usio bebeka. Hata hivyo, katika lindi hilo la changamoto, nilijifunza nafsi ya kwanza ya mimi kuwa mstahimilivu. Niliacha kulalamika na kwanza kulivunja tatizo hilo katika vipande vidogo, vinavyoweza kutatulika uamuzi ulio geuza mtazamo wangu kutoka kuwa muadirika na kuwa mtafuta suluhu. Kila siku ni napo nilipo kabiliana na kipingamizi kipya. Nilitambua kwa tabia yangu ya kutokata tamaa ilikuwa ikijengeka na kuimarika. Jambo ambalo imenifanya leo hii ni siya ogope, matatizo bali ni yakaribishe kama fursa za kunifanya niwe bora za hili. Tafakari yangu ya kina kuhusu neno hili, imenifumbua macho na kunionesha kuwa maumwifu na isi ya hasi zinazo ambotana na matatizo mara nyingi ni kelele tucha mchakato wa mbadiliko. Nimejifunza kuwa faida kuu ya kukutana na tatizo ni kupata hekima ambayo haiwezi kufundishwa darasani. Kwani changamoto hunifunza unyenyekevu na kunionesha udaifu wangu ambao nilikuwa siujui hapo awali. Isia zaofu na kukata tamaa ni changamoto ambazo nimejifunza kuzi dhibiti kwa kutambua kuwa hakuna tatizo la kudumu na kwamba kila ufumbuzi ninaoa upata unaongeza dhamani ya utu wangu na uwezo wangu wa kuwasaidia wengine. Adhari chanya ya mtazamu huu ni amani ya ndani sasa ninaelewa kuwa tatizo siishara ya kufeli.